Ninahusiano mzuri sana na wazee wangu, nawaheshimu, na wasaidia inapowezekana, na napenda sana kusikiliza ushauri wawo. Hii ni kwa sababu wao wana uzoefu wa hekima nyingi. Kwa hivyo, pia mimi ningeweza kupata hekima hizo, ninapo waheshimu na kuwasaidia na pia wapenda.

Huwa nazipata habari zangu kutoka vyombo vya habari kama vile runinga na pia mtandao wa kijamii kama vile YouTube, Instagram, TikTok na Facebook. Hii huniwezesha kupata habari mpya ambazo zinaendelea duniani kote.

Kwenye mtandao, naweza soma habari kupitia tovuti za habari, programu za simu na mitandao ya kijamii kama vile, tovuti za magazeti na programu za habari. Nasoma habari mtandaoni kupitia tovuti programu za habari.

Nalea nywele zangu kwa mwezi mara mbili au mara tatu inategemea nimeweza kuweka aina ipi. Kuna aina zingine hutokana haraka na kuna zingine kwa mda hudumu sana. Kwa hivyo naweza sema kwa mwezi natengeneza mara mbili au mara tatu.

Ndiyo, napenda kukimbia sana. Haswa wakati ule wa asubuhi niamkapo wakati napojitayarisha kuenda kazi ni. Natumia dakika zangu ishirini ama thelathini ili niweze kukimbia na baada ya kazi jioni huweza kukimbia kwa dakika kama thelathini. Hii ni kwa sababu kufanya zoezi ili kuzoesha mwili wangu usiweze kulegea.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya jua lenye mwanga mwafaka. Si joto sana, wala si baridi sana. Hii inafanya shughuli za inje kuwa rahisi na hunipa, furaha na nguvu za kufanya mambo mbali mbali bila ya joto au baridi mingi.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Hii ni kwa sababu kazi ni rahisi, ninaweza kupanga muda wangu vizuri na ni mahali pazuri pa kuzingatia kazi bila usumbufu mkubwa. Na kuongeza na hayo, kazi za nyumbani si kazi ngumu, ni kazi rahisi ambazo najitayarisha kwa dakika chache nimeweza kumaliza, kama vile kuosha vyombo, kuosha nyumba, kutayarisha watoto na kufua.

Napenda sana kuvaa tishati na hii ni kwa sababu ni rahisi kuvaa na pia wakati ule wa kuiosha ni rahisi sana. Hufaa kwa shughuli za kila siku kama vile ninapoenda kukimbia ninapoenda kazini siku ambazo ni za wikendi na pia hunipa starehe kuliko shati.

Ndiyo nimewahifanya kazi ya kujitolea kama vile kuenda katika sehemu mayatima wanapoishi na kuwasaidia kama vile kuosha nguo kupika chakula na pia niliwawezesha kucheza pamoja ili wajisikie kuwa wako na wenzao ambao wanawajali na kuwafika karibu.